Wakati wa msongo wa kazi, mimi huhakikisha kwamba nafanya yale kazi ya muhimu kwanza na namalizia yale kazi ambayo si ya muhimu. Na napofanya yale kazi na hakikisha kwamba nafanya kazi vizuri kwa njia inayo stahili. Kwa sababu, hata ukiwa na msongo wa kazi, basi lazima kazi kiwe cha kiwango cha juu ambacho kina hitajika.

Ndiyo, mimi hununua vitu kwa kutumia simu. Mimi hununua vitu kwa kutumia simu mtandaoni kutoka kwa kampuni kama vile jumia na kilimol. Mimi hununua vitu mara nyingi sana kwa kutumia simu. Wakati wowote ni napo taka kununua chochote kutumia simu pale jumia ama kilimol.

Mimi mara nyingi ya asubuhi huwa nakunywa uji. Uji na ndizi ndio mimi hukunywa na kula mara nyingi kila asubuhi ninapoamka. Uji na ndizi ni mzuri sana. Asubuhi ninapoyakunywa kwa vile yananipa nguvu. Tena yananiwezesha kufanya kazi mchana kutwa bila kuchoka.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni siku yangu ya kuzaliwa na ile siku ambayo nilitimiza shahada yangu ya degree. Hayo ndiyo siku mbili ambazo ni za muhimu sana katika maisha yangu. Tena huwa nina kumbukumbu ya hizo siku kila mwaka. Na ni siku mzuri sana kwangu. Tena ni siku za kufurahisha yenye kumbukumbu ya hali ya juu. Na ni muhimu sana.

Ndiyo, nimeshiriki mashindano ya spoti kama vile za ukimbiaji. Nilipokuwa nasomo katika chuo cha upili katika secondari niliwahishiriki mashindano yambio na niliweza kumaliza nikiwa nambari sita.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, ni ile mandhari ya kazi, na pia utulivu iliopale kazini na hata heshima pia. Kwa sababu kukiwa na utulivu na kuna heshima pale kazini, basi hata nyinyi kama wafanyikazi mtahisi vizuri, tena mtakua na utangamano sawasawa kabambe, na tena mnajipata kwamba mko na uzalifu wa hali ya juu kazini.

Ndiyo, mimi hugawanya takazangu. Mimi hugawanya takazangu kwa kueka za plastiki kivyao, makaratasi pia naeka kivyao, na vile takataka zingine pia kama vyakula pia ninavieka kivyao. Ninapofanya vibasi, ninarahisisha kazi ya wale ambao wanakusanya, haya takataka, na pia ni njia moja nzuri sana.

Mimi huchaji kifaa changu mara mbili kwa siku. Marambili kwa siku ni ile chaji ya kwanza mimi huifanyia asubui, ninapo amka, na ingine pia ninaifanyia kitu saa nane, joni. Ndiposa, iwe mara mbili kwa siku. Kuchaji, ninapochaji, mimi huwacha kifaa changu hadi kijae. Kila siku, ninapoichaji.

Hapana, hapana tena kabisa, mimi sipendi kutembea msituni. Kwa sababu msituni iko na mambo mengi sana na si vizuri kutembea msituni. Nikitembea msituni naeza umia ama hata naeza patana na wale wanyama wa msituni ambao ni wakali mno. Tena si bora kwa binadamu. Mimi kwa hivyo sipendi sana kutembea msituni hata kidogo.

Ndiyo, mimi hupenda mauwa. Mauwa yale ni nayopenda ni mauwa kama ya roses. Mauwa ya roses ni mauwa mazuri tena niya nyekundu. Mimi hupenda mauwa kabisa tena yale mauwa ya roses ni nayopenda. Ikona harufu tamu sana tena ya kupendeza. Napenda mauwa ya.

Ndiyo, mimi napenda asali sana, tena sana. Asali ni matamu. Tena ni mazuri sana kwa afya ya binadamu. Asali mimi naipenda kabisa, tena hukula asali na mimi hukula asali na vyakula mbali mbali kama mkate. Asali mimi hukula kabisa kwa sababu ni tamu.

Mara nyingi mimi hupata habari yangu mtandaoni hasa mtandao wa X. Mtandao wa X ndo mimi hupata habari zangu kamili kila siku na tena kwa wakati ufao. Tena mimi hupata habari, habari zote kikamilifu kabla watu wengine wapate kila siku. Mtandao wa X ni moja wapo ya mtandao ambayo huleta habari kabambe. Kwa wakati unaofaa, tena ni mzuri sana kwa mambo ya habari. Kwa hivyo.

Ninapoanza kazi mimi husali kwanza. Mimi husali kwanza ndiposa mungu aweze kunisaidia. Nitakapokuwa nikifanya kazi. Na ninaposali basi niko na amani kwamba mungu wangu atakuwa nami na kunisaidia kufanya ile kazi.

Mara nyingi mimi hutumia muda wangu na familia kwa kufanya mambo mbali mbali kama vile michezo kukaa chini na kupiga gumzo. Na hata pia kuenda kanisani pamoja kuomba na hata pia kuenda kuenda nje na kuwa na burudani pamoja. Na basi tunapokuwa na mambo kama hayo sisi huwa pamoja na tunakuwa na furaha kamili.

Mimi huhifadhi data yangu kwa kunakili katika kitabu ama saa zingine mimi huzihifadhi mtandaoni katika barua pepe ama G-mail. Hivyo ndivyo mimi huhifadhi data zangu zote. Na kwa hayo njia mbili basi data zangu huwa vizuri tena kwa njia rahisi sana ya kuzipata.

Mimi huoga mara moja kwa siku. Mara moja kwa siku huu ni wakati wa asubuhi. Asubuhi ninapooga kwa siku basi mimi hukaa hadi siku ifuatayo, ndiposa nioge tena asubuhi. Ninapooga asubuhi basi mimi huweza kufanya kazi vizuri mchana wote na tena ninahisi vizuri mwilini.

Ndiyo, nimewahi hudhuria tamasha la mziki. Tamasha la mziki nazipenda sana, tena mimi huenda wakati mwingi sana. Kunapokuwa na tamasha ya mziki tamasha za mziki hunisaidia sana kujiburidisha na tena kuwa na furaha. Na tena pia kufatilia moja moja wale wanamziki ninao napenda.

Mimi hufuata timu ya asenali. Timu ya asenali ndio timu ambayo mimi hupenda kabisa. Tena kando ya timu ya asenali, mimi hupenda timu ya gormahia. Timu ya gormahia pia ni timu ingine nzuri ambayo mimi hufuatilia. Tena nimefuatilia kwa muda mrefu. Kwa hivyo timu ya asenali na timu ya gormahia, ndio timu mbili ambazo mimi hupenda. Tena mimi huyafuatilia kabisa. Wanaposhinda basi mimi huwa na furaha sana.

Ndiyo, mimi hupenda mvua. Mvua ni mzuri kwa sababu mvua hutusaidia kupata vyakula tunapopanda vyakula vyetu ama ata mbegu zetu mvua inaponyesha basi hutusaidia kwa upanzi ya hizi vyakula na mimea. Mvua ni mzuri kabisa tena ninaipenda mvua kabisa.

Ili kujitunza mimi huhakikisha kwamba ninaoga vizuri tena safi kila siku na najipaka mafuta pia. Alafu pia ninavaa nguo safi na ninaonekana mtu msafi na pia ninahakikisha kwamba ninapiga mazoezi kila siku. Mimi hupiga mazowzi kila siku ili nijitumze mwili. Niwe mtu msafi tena mwenye wa kuoendeza kabisa.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kujishughulisha na mambo ya jamii kama vile kushafisha kusafisha mahali pa jamii na hatapia kusaidia kwa kusaidia kwa kukuza maadili ya jamii. Basi ninapofanya haya mimi na kuwa moja wa jamii wetu, tena nasaidia sana katika jamii.

Mimi huoenda kucheza mchezo wa basketiboli ama mchezo wa vikapu. Mchezo wa kikapu ni mchezo mzuri sana tena ni ya kupendeza. Mimi nimecheza mchezo wa kikapu kwa muda mrefu sana na niko na ujuzi mingi sana katika mchezo wa kikapu. Mchezo wa kikapu ni mchezo mzuri tena ni ya kupendeza na ni mchezo nimekua nikicheza kwa muda mrefu.

Utabia ile ni nayoipenda kwa wengine, nitabia nzuri inayoridisha. Ukiwa na tabia nzuri inayoridhisha basi utakuwa na heshima sana. Natabia nzuri inayoridisha, nitabia nzuri. Ambayo ni vizuri sana watu wakiwa nayo. Ni tabia nzuri kabisa tena hukupa heshima kwa watu wengine pia.

Umbwa ni mnyama karibu sana wa binadamu. Tena umbwa usemekana kuwa ndio rafiki kweli wa binadamu. Umbwa ni mzuri tena husaidia sana pale nyumbani. Tena umbwa husaidia katika ulindaji wa boma na hata pia katika uindaji wa wanyama. Umbwa ni mnyama mzuri ambaye mimi hupenda.

Mimi hupenda chai. Chai ni nzuri tena husaidia sana kwa mwili. Ninapokunywa chai basi mimi huhisi vizuri kila wakati. Chai ni chakula mzuri sana. Chai ndio mimi hukunywa asubuhi, saa nane na hata jioni. Chai ndio chakula kitamu na bora zaidi.

Ndiyo, mimi hutumia teknolojia ya sauti. Teknolojia ya sauti ni mzuri sana, tena ni moja wapo ya teknolojia mzuri humu duniani. Teknolojia ya sauti inaweza kusaidia sana katika njia mbali mbali. Na teknolojia ya sauti ni mzuri tena ya kupendeza mno humu duniani.

Mimi mara nyingi huoenda kusimamia. Napenda kusimamia kwa sababu mimi ni mtu ambae anapenda vyeo vya uongozi. Kwa hivyo napenda kusimamia wakati mingi. Kusimamia ni mzuri tena unaposimamia basi wewe ukona hishima zako na kabambe vili inavofaa. Kusimamia ni mzuri sana.

Kumbukumbu nzuri ya shule ni nayo ni ule wakati tulikuwa tunaenda shule zingine katika michezo za shule. Tulikuwa tunaenda shule zingine na hata mimi nilikuwa nacheza mchezo wa basketbole. Na pale tungeweza kutangamana na wenzetu na hata pia kucheza na kushinda na tunapewa zawadi mbali mbali.

Mara nyingi mimi hutumia njia ya pikipiki kwa usafiri. Mimi hutumia pikipiki ambayo mimi hubebwa na bodaboda wa pikipiki. Pikipiki ndio njia ambayo mimi hutumia kila siku asubuini na puenda kazini na asubui.

Ndiyo, mimi hupenda kula samaki. Samaki ni mzuri kabisa tena hukua na ladha tamu. Samaki pia iko na manufaa mengi mazuri sana kwenye mwili wa binadamu. Samaki ni tamu tena iko na ladha nzuri sana ya kupendeza. Mimi hukula samaki kila wiki na samaki hupikwa kwa wingi sana huku kwetu.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwa kutulia chini ya kivuli na nikikunywa kinywaji kama vile soda ya Fanta Passion. Na wakati ni naputulia basi, mimi ata hupiga gumzo sa zingine na marafiki zangu. Pali chini ya mti upepo na hewasafi ikituingilia.

Mimi maranyingi hupenda suruali. Mimi hupenda suruali kwa sababu mimi ni mwanaume mwanaume ambaye lazima nivae suruali. Na suruali napenda kuvaa wakati wote kwa sababu suruali ni mzuri. Na suruali ni mojapo ya mavazi mazuri sana. Suruali naipenda kabisa tena sana.

Mimi hupenda mikutano ya moja kwa moja. Mikutano ya moja kwa moja ni mazuri kwa sababu ninapoenda mikutano ya moja kwa moja basi tutaweza kuwa na usikilizaji mzuri tena tutajifunza vitu ambavyo tunafaa kwa tunajifunza kamili. Mkutano wa moja kwa moja ndio mkutano mzuri kabisa.

Kila jioni kabla ya kulala mimi husali kwanza. Mimi husali na na na na kumshukuru mungu kwa kuwa nami mchana kote na ninapoenda kulala basi pia awe nami na anilinde kabisa. Na hata anisaidie kutimiza ndoto zangu. Mimi husali kila siku kabla ya kulala.

Ile uzoefu wa kushangaza ambayo ni mewai kupata ni nile nile ni kwamba mtu anajizoesha na kukaa njaa mchana yote. Mtu anakaa njaa mchana yote ilinisha nilipoona jambo kama hilo lilinishangaza sana.

Mimi hupenda hali ya hewa ikiwa safi. Hewa safi ni mzuri sana na tena ndio hewa ambayo ni mzuri sana mtu akivuta na kutumia mwilini mwake. Hewa safi ni ya kupendeza mno. Tena ndio mzuri kabisa kwenye mwili.

Mimi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya ana kwa ana. Ama sasingine huwasiliana nao kwa kupitilia njia ya simu ama ata njia ya whatsapp. Hayo ndio maneno, hayo ndio njia tatu ambazo mimi hutumia huwasiliana na wafanyekazi wenzangu. Siku mingi, kila siku.